Wazo ambalo ni konalo kwa siku ya leo kwanza ni wazo la kuwa mtu ambaye ni mzuri ni kwenye jamii mtu ambaye anasaidia jamii kwa vile vyote awezavyo na pia kusaidia wale wasiojiweza kwa maisha ya makwa jamii Kwa hivyo mhile ndilo wazo ambalo ni konalo ambalo ni mzuri ambalo ni nalo siku ya leo lakuwa mtu mzuri kwa jamii.

Mimi niliamka saa kumi na moja wa saa ya asubuhi na baada ya kuamka niliweza kuomba na baada ya kuomba nikaweza kukula chakula cha asubuhi ambapo niliweza kula mayai na chai na mkate AMbapo tena niliweza nikaenda kazini nilienda kazini nika sikiwa mimi ambaye mtu mchangamfu na mtu ambaye yuko tayari kufanya kazi. Kwa hivyo hivo ndivyo siku yangu ya asubuhi ilikuwa.